Huwa napanguza mwendo, napunguza mwendo kidogo wa maisha, napenda kuvaa nguo zito, kisha kukaa karibu na kikombe cha chai ya tangawizi au supu moto Unajua ile inayokupa joto hadi ndani ya mifupa, mara nyingi nachukua muda wa kutafakari, kusoma, au kusikiliza mziki wa taratibu kwa sababu baridi hunifanya nitulie na kujisikiza zaidi.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kuna wakati nikiwa mdogo nilikuwa nakaa nje usiku kimya kimya. Nikitanzama anga nikiwa wazi kabisa. Nyota hunipa hisia ya unyenyekevu. Kama kunikumbusha kuwa maisha ni makubwa kuliko wasiwasi wa kila siku. Kila ninapo itanzama. Nahisi pumzi yangu inatulia.